Napenda kwenda madukani asubuhi au jioni mapema wakati ambapo hakuna msongamano mwingi wa watu. Hii huwa inanipatia nafasi ya kuchagua bidhaa bila haraka na kwa bei inayostahilj manake msongamano wa watu ukiwa mingi bidhaa huwa bei zinapanda juu kuliko kawaida. Kwa hivyo.

Wakati, ninapoitaji staree, huwa napenda sana kutazama filamu, napenda pia kusoma riwaya na kucheza na binti yangu. Au, kuenda hiking. Kucheza na binti yangu, unanifanya nijihisi nikiwa karibu na yeye, na pia kunanipea furaha kubwa sana. Asa kuona vile, anavyokuwa kila siku. Kusoma na kutazama filamu huwa kunanipanua mawazo yangu na kunanipa purudani. Na pia hiking ni njia nzuri ya kuunganishwa na hasili kwa kupata hewa safi na kupumzika kiakili na kimwili. Na kwa shuguli hizo zote huwa nikizifanya bandaye nanjiisi nikiwa mwenye furaha, mwenye amani nanjiisi nikiwa mchangamfu katika siku ambazo zinafuata.